Sikikuu yangu nasharehekea kwa kwa jinsi ambavyo kila mtu huku kwenye kontinenti ya Afrika husherehekea sisi huwa tunakula vizuri mapocho pocho, tunaandaa masherehe siku hiyo kuu, tunakunywa vileo yetu ya nyumbani na pia tunakaa chini na kuongea tukipanga mikakati ya mwaka ujao.

Juisi ya matunda ambayo napenda ni juisi ambayo ina matunda yote, yani juisi ya mchanganyiko. Juisi hiyo ina vinyuzi vingi, vinavyosaidia mwili, maana ni mchanganyiko, iwe na ndizi, iwe na machungwa, iwe na maembe, iwe na nanasi, iwe na parachichi. Kwa hivyo, maanake alafu juisi hiyo ni tamu.

Tabia ambayo inanichukiza ya watu ni tabia ya kujiweka ni kama wanafaa kupata kitu kutoka kwako kitu ambayo ni chako au kuna kitu ambayo tunaita entitlement hiyo ndo tabia ambayo inanichukiza sana na tabia ya kukwamilia mtu.

Mandhari nzuri kabisa ambayo nimeona ni mandhari ya msituni, msitu wa Mount Elgon, msitu huo ni msitu nzuri sana kuna pahali ambapo huwezi kubaliwa kuingia lakini pahali ambapo unakubaliwa kuingia katika msitu huo ni msitu ambayo una mandhari nzuri sana.

Napenda kucheza mchezo wa kandanda au soka kwa maana mchezo huo unahitaji kutumia mwili yako vizuri na kutumia miguu na unatoa jasho na mimi ni mtu ambaye napenda kukaa kwenye shepu mzuri na ukicheza kandanda unakuwa katika shepu mzuri.

Ndiyo, napenda kuimba manake, mziki ni dawa ya roho na mziki inatuliza mtu. Pia ukiimba unaimarisha ufanisi wako kwa lugha fulani ambayo unaimba iwe ni Kiswahili au ni kingereza na mziki pia inafanya watu kutangamana na ku enjoy.